Wakati wa likizo ninajisawisha kwa kuenda kwa mbuga za wanyama, mimi huenda kutembelea mbuga za wanyama, mimi huenda kutembelea mbuga za wanyama wakati walikizo hili kujifuraisha, mimi huenda kwenye sinema na tazama sinema, pia mimi upenda kutembea kuenda kujivinjari kwa hoteli.

Ninapendelea kuandika, ninapendelea kuandika kwa sababu kuandika huniwezesha kukumbuka yale ambayo nimeweza kusoma kuandika hufanya mambo kuwa rahisi, kwa sababu, kupitia kuandika ni njia rahisi ya kuniwezesha kusoma kwa sababu ninapoandika pia ninakuwa ni kama ninasoma.

Ninapenda kuenda pwani. Ninapenda kuenda pwani ili kujiburudisha kwenye maji ya bahari ninapenda kuenda pwani ili kupunga hewa ninapenda kuenda pwani ili kuona majumba makubwa.

Ninapenda maua. Ninapenda maua yaliyo na rangi ya kuvutia. Ninapenda maua kwa sababu huleta picha nzuri, maua yakipandwa kwa nyumba, hau mahali popote pale, ninapenda maua kwa sababu mahua huvutia sana.

Mafanikio ya kibinafsi ninayodhamini kazini ni kufanya kazi bila kung'ang'ana kufanya kazi yangu vizuri bila kusumbuka kufanya kazi yangu kwa utulivu bila kelele wote.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya manukato. Ninapenda harufu ya manukato. Ninahisi harufu hii kuwa nzuri wakati ambapo ninatumia manukato kuenda kazini ninapenda harufu ya manukato huwa inanikumbusha wakati ambapo ninatumia manukato ninapoenda kazini. Ninahisi vizuri, ninapotumia marashi haya.

Ninatumia simu yangu kwa masaa mengi. Ninatumia simu yangu kwa masaa kumi kwa kila siku. Ninatumia simu yangu kwa kutazama programunza TikTok na YouTube. Ninatumia simu yangu kutazama habari. Ninakumbuka simu yangu ya kwanza, simu yangu ya kwanza ilikuwa simu nzuri ila ikapotea. Ningependa kueleza jinsi simu imenisaidia kwa maisha yangu kwa mawasiliano na kutazama abari. Ninahisi mda mzuri wa kuzima simu ni mda ambao niko kwenye kazi zangu na mda wa kulala.

Ninapanga kazi yangu kwa kutengeneza ratiba ratiba hunisaidia kufuata mpangilio wa kazi wangu kwa kazi yangu ninaweza kujua jinsi nitakavyofanya kazi yangu kwa masaa yanayostahili ratiba huniongoza kufanya kazi yangu vyema.

Ninahisi vizuri kusubiri kwenye mistari. Wakati ambapo ninasubiri kwenye mstari, mimi utumia simu yangu, ninatumia simu yangu wakati ambapo ninasubiri kwenye mstari kusubiri kwenye mstari ni jambo muhimu sana kwa sababu kusubiri kwenye mstari ni jambo la utaratibu sana.

Nimewai kuona bahari, nimewai kuona bahari, nimewai kuona bahari kwa nchi ya Mombasa, nimewai kuenda Mombasa nikaona bahari, nimeenda baharini na nimeona jinsi watu wanavyoogelea kwenye bahari mimi hupenda kuenda kutazama bahari wakati ambapo ninahisi ya kwamba siwezi kufanya jambo lolote mimi huenda kwenye bahari kuitazama.

Ninaenda maktabani mara moja kwa wiki ninaenda maktabani kusoma vitabu vyangu ninavyovipenda. Mimi hupenda kusoma ndio sababu mimi huenda maktabani ili niweze kusoma ili niweze kutangamana na wenzangu kwenye maktaba.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia ni mafunzo ya kutangamana na kushirikiana pamoja. Katika kazi yangu, kutangamana na kushirikiana pamoja, imenisaidia kujua kuzungumza, kujua kuzungumza na wengine ili kuweza kufanya kazi kwa ufasaha mazungumzo katika kazi yamenikuza akili na mawazo yangu.

Ili kuweza kushirikiana na timu, mimi uongea kwa lugha ambayo tunaweza kuelewana mimi uongea kwa lugha ambayo ni nzuri, nina hakikisha ya kwamba kila mmoja ameweza kunielewa. Ninashirikiana na timu yangu kwa kufanya kazi vizuri, kwa kufanya kazi kwa kusaidiana kwa kufanya kazi kwa kupendana kwa kutumia lugha ambayo ni nzuri kazini ninafanya kazi yangu vizuri na timu yangu.

Ninapenda kucheza michezo ya video ninapenda kucheza michezo ya video kwa sababu michezo ya video hufurahisha akili michezo ya video hukuza akili michezo ya video huburudisha michezo ya video husaidia kukuwa na kumbu kumbu mimi hucheza michezo ya video mara mingi kila wakati ninapokuwa sipo kazini mimi hucheza michezo ya video.

Wazo zuri ambalo ninalo siku ya leo ni wazo la kujifunza jambo mpya. Ningependa kujifunza jambo mpya ambalo ni jambo la kupika. Ningependa kujifunza jambo mpya ambalo linanisaidia kuleta pesa. Nina mawazo mazuri ya kupika na kujaribu mambo mengi mpya siku ya leo.

Chakula cha kigeni ambacho nimewai kujaribu ni pilau nimewai jaribu kupika pilau nilifurahia na chakula hicho. Nilipika pilao kutumia nyama na viungo vingine mingi ninapenda kujaribu vyakula vipya, nilifurahia na ningependa kujaribu vyakula vingine vipya wakati mwingine.

Aina ya mziki ninaoupenda ni mziki wa bongo ninaupenda mziki wa bongo ambayo uliimbwa na mwimbaji anayeitwa diamond platinum. Ninaposikiza mziki huu wa bongo mimi huhisi vizuri sana. Ninaskiza mziki huu ninapokuwa nyumbani. Ninasikiza mziki huu ninapokuwa ninapika ninapo kuwa na marafiki zangu ninapokuwa kwenye sherehe.

Chakula ninachopenda kula jioni. Ni sima. Ninapenda kula sima jioni. Na mboga ya majani. Ninapenda kula sima jioni. Wakati ambapo ninaenda kulala. Kwa sababu ninapokula sima jioni. Siwezi kuhisi njaa ninapo kula sima jioni. Huniwezesha kulala vizuri. Huniwezesha kulala vizuri. Bila kuhisi uchovo bila kuhisi njaa.

Baada ya siku ndefu mimi hupumuzika kwa kuoga maji ya moto kisha ninapooga maji ya moto mimi humasaji mwili baada ya kumasaji mwili mimi huenda kulala ili kuwezesha kupumuzisha akili.

Mimi huenda hospitali huenda mara moja kwa mwaka na wakati mwingine hata siendi hospitalini mimi huenda tu hospitalini wakati ambapo ninahisi nina homa lakini mara nyingi mimi siendi hospitalini ni mara moja tu kwa mwaka.

Ninapenda kuogelea mimi hupenda kuogelea mara mingi mimi uogelea mara tatu kwa wiki mimi huogelea kwa sababu kuogelea hufurahisha kuogelea hufurahisha mwili kuogelea ni jambo zuri sana kuogelea ni jambo ambalo hufurahisha mwili sana.

Sifa nzuri na sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anawapendelea wafanyikazi wake. Kiongozi ambaye anawasikiza wafanyikazi wake. Kiongozi ambaye anahakikisha ya kwamba wafanyikazi wake wametosheka. Kiongozi mzuri ni yule kiongozi ambaye anawapendelea watu wake.

Naam, ninapenda kuvaa kofia, ninapenda kuvaa kofia wakati ambapo kuna baridi, ninapenda kuvaa kofia wakati ambapo kuna joto, ninapenda kuvaa kofia ninapoenda kazini, ninapenda kuvaa kofia wakati ambapo ninatembea barabarani, ninapenda kuvaa kofia wakati wowote ule, ninapenda kuvaa kofia wakati ambapo ninapika ili nywele isiweze kuanguka kwenye chakula. Mimi hupenda kuvaa kofia sana.

La, siishi mahali ambapo nilizaliwa. Siishi mahali ambapo nilizaliwa. Kwa sababu nilihamia nchi nyingine. Nilihamia nchi nyingine kwa sababu ya shughuli za kazi. Ila, ningependa kuishi mahali ambapo nilizaliwa. Lakini kwa sasa siishi mahali ambapo nilizaliwa.